Wakati ninahitaji msaada kazini, huanza kwa kuwasiliana na wenzangu au kiongozi wangu ili kueleza changamoto ninayokutana nayo kwa uwazi, pia hupenda kusikiliza ushauri na maoni yao ili nipate suluhisho bora, ikiwezekana hutafuta taarifa au mafunzo zaidi ili kujifunza na kuweka kushughulikia tatizo hilo kwa ufanisi siku zijazo.